Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Ninaipenda kwa sababu ina ladha tamu yenye ukolezi mzuri na harufu ya kuvutia. Keki ya chokoleti hunifanya nijisikie furaha. Hasa inapo liwa ikiwa laini na imetengenezwa vizuri napendelea ile yenye kirimu juu au ilio changanywa na karanga kidogo. Mara nyingi hufaa kwa sherehe kama siku ya kuzaliwa au wakati wa kupumzika na familia.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu janja. Simu hunisaidia kuwasiliana na marafiki na familia, kupata taarifa muhimu, kusoma habari na kufanya kazi mbali mbali mtandaoni. Pia hutumia kwa burudani kama kusikiliza muziki, kutazama video na kupiga picha. Ni kifaa muhimu sana katika maisha ya kila siku kwa sababu hurahisisha mambo mengi kwa wakati mmoja.

Napenda kuamka najua. Kuamka mapema hunipa mda wa kupanga siku yangu vizuri, kufanya kazi bila haraka na kufurahia utulivu wa asubuhi. Asubuhi hunifanya ni jisike mwenye nguvu na mawazo yangu huwa wazi zaidi. Pia hewa ya asubuhi huwa safi na yenye kuburudisha, jambo linalonipa ha masa ya kuanza siku kwa mtazamo chanya.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia mpya hunivutia kwa sababu hunisaidia kujifunza mambo mapya, kurahisisha kazi na kuboresha maisha ya kila siku. Kupitia teknoloji ya mpya napata fursa ya kuwa mbunifu zaidi na kwenda sambamba na mabadiliko ya dunia. Pia hunipa uelewa mpana wa jinsi sayansi na uvumbuzi vina vinavyoendelea kukua.

Ninasherekea mafanikio ya timu kwa kuwapongeza na kuwashukuru wote kwa juhudi zao. Napenda kukusanya timu, iwe ni kwa mazungumzo, chakula cha pamoja au sherehe ndogo ili kuimarisha mshikamano. Pia utambua mchango wa kila mtu binafsi na kuhimiza kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Kusherekea pamoja uongeza motisha na kuimarisha ushirikiano wa timu.

Mwezi ninaupenda zaidi katika mwaka ni disemba. Ninaipenda kwa sababu huleta hali ya sherehe, mapumziko na muda wa kuwa pamoja na familia na marafiki. Pia ni kipindi cha kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo mapya. Hali ya hewa huwa ya kufurahisha na kuna furaha nyingi kutokana na siku kuu na likizo.

Ninapenda wanyama wa kipenzi kama mbwa na paka. Napenda wanyama hawa kwa sababu wanatoa urafiki, upendo na furaha kwa wamiliki wao. Mbwa hutoa ulinzi na kuwa mwaminifu kila wakati. Huku paka wakitoa utulivu na raha kwa kuwa na tabia ya kupendeza. Pia napenda wanyama wa porini kama tembo na ndege kwa uzuri na mshikamano wao na mazingira.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia hasa pale inapokuwa muhimu kwa hali ya hewa au mtindo. Kofia husaidia kulinda jua, baridi au mvua na pia inaweza kuongeza mvuto wa mtindo wangu. Napenda zile zinazofaa na rangi nzuri, zinazolingana na mavazi. Kwa sababu zinanifanya nijisikie vizuri na kuoneka na vizuri pia.

Napenda kula nje ya nyumbani kwenye migahawa ya kupendeza au maeneo ya wazi yenye manthari nzuri, kama vile pwani au bustani. Mahali kama haya hunipanafasi ya kupumzika, kufurahia chakula vizuri na kushirikiana na marafiki au familia. Pia napenda migahawa yenye chakula cha ubora na huduma nzuri kwa sababu hufanya uzoefu wakula nje, uwe wakufurahisha na wakukumbukwa.

Zawadi zuri niliowai kupokea ni kitabu cha kipekee cha hadithi, nilipenda kwa sababu kilinipa furaha, maarifa na muongozo wa kufikiria. Kitabu hicho kilinasa shauku yangu ya kusoma na kunifanya nione mambo mapya kwa mtazamo tofauti. Nilipewa zawadi hii na rafiki yangu wa karibu sana ambaye alijua ladha yangu ya kusoma na nilihisi kuthaminiwa sana kwa mawazo yake.